Nahitaji kuimarisha ujuzi wa kuongea kujua kuongelesha watu na kujua kuongelesha wateja na kuwafanya waweze kununua na waweze kurudi tena na tena. Kwa hivyo, nahitaji kuimarisha ujuzi wa kuongea vizuri, na kuongea kwa njia inayo eleweka kwa urahisi.

Nawafahamu majirani wenzangu lakini sio wote, kuna wengine nawajua, kuna wengine siwajui na siwajui wote kwa majina. Najua tu wengine kwa majina na wengine na waonanga tu kama venye hao pia hawanijui kwa majina na wananionanga.